Filamu ambayo nazipenda na napenda kutazama mara kwa mara ni filamu ambayo ni ya mapenzi ama inaongelea historia ya nchi fulani ama utamaduni wa nchi fulani. Kwangu mimi napenda historia kwa sababu unapata kutazama, unapata kusoma, unapata pia kujiongezea maarifa katika historia fulani. Kwa mfano, ukiona filamu ambazo zinaelezea jinsi waafrika walipokuwa wanafanya mambo ya kuuza na kununua kitambo. Unapata kujua kwamba, kabla wakoloni wakuje, hivi ndivo walikuwa wanafanya, hivi ndivo walikuwa wanashirikiana kimoja kama jamii. Pia kama tuseme unataka kujua utamaduni inaelezea katika hiyo filamu jinsi kama ni mambo inahusiana na ndoa walikuwa wanaoana vipi. Ama pia kama ni zile filamu ningependa tu kukaa na kutazama ya kuniburudisha napenda filamu za mapenzi sana.

Naam, kwa hakika ni mewai enda kukatika tamasha ya mziki. Nakumbuka nilipo kuwa katika shule ya upili ama sekondaria huku Kenya. Tulikuwa na tamasha ya mziki ambapo unapata kwamba. Tulikuwa tunaigiza mambo ya densi, mambo ya kutunga, unatunga maneno ambayo utasema. Pia kuna hiyo pia ya kuigiza kama kusoma vitabu unaelewa. Kwa hivo tulipo kuwa katika shule la sekondaria tulikuwa tunakutana mashule mengi katika hii competitioni ambayo tungeweza kufanya bidii ili shule yako ikuwe nambari moja.

Chumba changu cha kulala ni chumba kikubwa sana. Na naipenda kwa sababu ni chumba ambayo naiheshimu na ni pahali pangu pa kustarehe kwa hivo siezi leta mtu yoyote kutoka nje aingie katika chumba changu. Rangi ya ukuta ya chumba changu ni rangi nyeupe ni nzuri kwa sababu inafanya chumba changu kikue na rangi nzuri ya kupendeza na kukaribisha mtu. Kitanda changu inaridisha kwa sababu ni kitanda kikubwa, halafu pia naweza kulala kwa ustarehe bila kuamka asubuhi napata kwamba naumwa na mgongo ama kwamba sikulala vizuri. Katika chumba changu nje naeza ona nyumba ya jirani yangu, pia naeza ona magari ya majirani wangu ambao wameeka nje. Ni kitu gani ninachokipenda zaidi chumbani? Kitu ambayo napenda zaidi ni taa ambayo nimeeka katika chumba changu. Pia napenda kitanda yangu na jinsi nilivyopanga chumba changu.

Wakati siku inapoisha, napenda kutuliza akili kwa sababu unapata, nimechukua siku nzima kutia bidi, kufanya kazi na pia kujiongezea maarifa mapya hivi siku inapo wadia kuisha, ninahakikisha ya kwamba, nimetengeneza chakula changu cha usiku, alafu pia nime oga, nime panga nyumba yangu iko safi na pia kwa hakika na nahakikisha kwamba, ni naeza tafuta filamu ambayo ninaeza starehe ni kiitazama, ninapokula chakula yangu. Baada, kabla nilale nahakikisha kwamba ninaosha vyombo zangu ili nikiamka siku inayofuata sitapata nyumba ikikuwa chafu na pia kusafisha nyumba yako ni kitu cha maana kwasababu utazuia wadudu kama mende kutembea katika nyumba yako na kukuletea kukuambukizia chakula yako ikuwe na ugonjwa Ninapo enda kulala unapata kwamba naenda kulala saa nne usiku na naacha kama kila kitu kiko safi.

Naam kwa hakika mimi ni mtu ambaye ninavaa miwani, na miwani ninayovaa ni miwani ambayo inanisaidia kuona vitu vya mbali. Nilipozaliwa sikuwa na shida ya macho hata kidogo lakini nilipofika katika darasa la sita, nilianza ku kuwa nashindwa kuona vitu ambavyo viko mbali. Hivyo ilinibidi niende katika hospitali wa daktari wa macho, aweze kuniangalia na pia aniambie shida ni gani. Hivyo nilivyopimwa, nilipatikana kwamba siwezi ona vitu vya mbali. Kisha kuanzia hapo nilipewa miwani, na hiyo miwani naitumia kuona vitu vya mbali kama kusoma, kama kutazama vitu ambavyo viko mbali. Lakini kama vitu viko karibu na mimi, huwa mara kwa mara unapata, situmii miwani. Hivi basi naagiza ama naweza shauri mtu yoyote kama unapata unakizuizi cha kuona vitu ambavyo viko mbali na kuagiza ama nakushauri enda katika hospitali ili uweze kuangaliwa na upate usaidizi. Kwa sababu madakteri watakusaidia na utapata suluhisho.

Siku ya leo nilipata kuamka saa tano asubuhi, kwa sababu nilikuwa nimelala usiku, ulipokuwa nimechelewa. Kitu cha kwanza nilipofanya baada ya kuamka, nilienda katika chooni, halafu pia nikaosha uso yangu nilipotoka chooni. Kwa hivi sasa leo sijakula kitu asubuhi kwa sababu nangoja kutengeneza chai badaye nile niliamua kwanza nifanye kazi. Kwa hivi sasa muda huu, mi ni mtu ambaye nimejiandika Yani namaanisha kwamba nafanya kazi za online na inaweza pia ni kazi ambayo si lazima niwe katika ofisi yoyote. Lo asubuhi nilihisi vizuri kwa sababu nilipata kupumzika kwa muda mwingi Nililala masaa tisa ili sasa ninapoanza kazi Sina ule uchovu wa mwili kwa sababu nimemka kama nahisi vizuri.

Naam kwa mara mingi nimefanya kazi ya kujitolea, kazi ya kujitolea ambayo nimepata kufanya ni katika pahali ambapo tunaishi kwa kijamii, tungeweza kutana na pia tuamue, tufanye kazi kama ya kuokota uchafu, kupanga vitu na kuhakikisha kwamba jamii yetu ipo, iko safi. Na pia kazi ambayo nimejitolea ni tulifanya mchango ya kusaidia watu ambao hawajiwezi. Hii ilikuwa jambo mzuri kwa sababu inaweza kukufunza usiwe mtu wa kibinafsi, uwe mtu ambaye pia unapenda kusaidia wengine wawe bora. Na nilihisi vizuri wakati ambapo hiyo kazi iliisha kwa sababu, nilihisi mimi ni mtu ambaye nafanya kazi mzuri katika jamii. Na ni vizuri pia naezasema naezafunza wengine kwamba jitolee katika kufanya kazi ambayo kujitolea kwa sababu ina manufaa mingi kwako na pia kwa jamii.

Tunda ambayo napenda kwa sana ni tunda landizi, napenda ndizi na paipai kwa sababu ni tunda ambayo inakuongezia afya, inatingeneza ngozi yako na pia ukikula ndizi hua inakusaidia kuenda msalani vizuri kwa sababu inaosha tumbo yako vizuri kwanza paipai hua inaosha tumbo ya mtu yeyote vizuri.

Kwa kusema kweli, mini mtu ambaye napenda pakas zaidi. Nasema hivyo kwasababu paka ni mnyama ambaye ni mtulivo, pia paka unezaishi na ee kwa nyumba ndani. Ilhali, ukiangalia umbuwa, umbuwa lazima umfuge inje, na umbuwa inamayono mingi, ukiangalia kutuka chakula ambayo inataka, kutuka matibabu, kutuka vitu kama vile chakula, chakula, kwanza chakula cha umbuwa ni begale sana, uki linganisha na chakula cha paka. Sakuangu mimi ninge chagua paka zaidi.

Swali ni kwamba huwa najikinga vipi na jua kali. Kwa kusema kweli, mimi ni mtu ambaye huwa sipendi jua kabisa. Na mara nyingi, juu mimi ni mtu ambaye nafanya kazi katika nyumba yangu. Wakati kuna jua, huwa sitoki inje. Nafanya kazi ndani ya nyumba. Lakini kama inanibidi nikuwe inje, unapata mara kwa mara. Mimi ni mtu ambaye napenda kubeba mwavuli. Mwavuli yangu huwa situmitu wakati ambapo kuna nyesha. Huwa pia naitumia wakati pia kuna jua kali. Na napenda kutumia mwavuli kwa sababu ni vizuri kukinga ngozi yako kutoka na jua kali ili isifanya uchomeke ama upate ugonjwa wa ngozi. Mwavuli yangu ni ndogo na inaweza kubebeka katika kibeti changu. Si mzito kwa sababu ni rahisi na nindogo. Alafu pia mi naeza himiza mtu kwamba atafute mafuta ambayo anajipaka kwa ngozi ili asiweze kupata shida ya ngozi anapokua katika inje penye jua nikali.

Kila jioni kabla ya mimi kulala na hakikisha kwamba nimetandika kitanda changu asubuhi kiwe kizuri. Kisha nina hakikisha nina tengeneza chakula changu cha jioni. Alafu ninaoga mimi ni mtu ambaye ninapenda kuchukua wakati wangu vizuri ku hakikisha kwamba ninaoga na nafanya usafi bora mwilini mwangu. Kisha nitajipaka mafuta yangu vizuri na nivae nguo zangu. Ninapo maliza kufanya hivyo nina hakikisha kwamba ni nakula chakula changu cha usiku alafu ni oshe vyombo zangu. Nikishamaliza kuosha vyombo zangu naja na kutulia katika sebule. Alafu natafuta kipindi ambayo kita nitumbuiza siku hiyo. Hii ina hakikisha kwamba ninaweza kutulia na kufanya kazi yangu vizuri ili kesho siku inayo fuata na weza kuwa mchanga mufu. Ninaapomaliza kutazama kipendi ninachokipenda huwa napata na lala wakati au muda wa saa nne ya usiku.

Kwangu mimi kuhakika na kukweli, huwa natumia wifi na pia huwa natumia data. Inalingana ni mda mgani na niko wapi na nafanya nini. Ninapukua kwa nyumba ndani, mi ni mtu ambaye natumia wifi. Lakini nikikuwa nje, mi ni mtu ambai natumia data kwa sababu huwa wifi siwezi kuibeba kila pahali. Wi-Fi unamuhimu, Wi-Fi na data ina umuhimu mwingi kwa sababu unapata Wi-Fi inaweza kukusaidia kufanya kazi yako katika mtandaoni, kufanya research yako, pia kutafuta kitu ambao unataka kupata mtandaoni. Ilhali pia data inafanya kazi kama hiyo. Kwa hivo pia ni bei rahisi ukinunua wifi kushinda data. Naeza agiza ama naeza washauri mtu yoyote ita kusaidia ukinua wifi kushinda data kwa sababu ukitumia data kwa nyumba na pia utumie inje ita kwa bei gali.

Somo ambayo niliipenda kwa hakika sana nilipokuwa shule ni somo la kiswahili na pia somo la hisabati na kemistria. Nilizipenda kwa sababu ni somo ambayo na pia ukulima ambayo inaitwa agriculture. Ni somo ambayo huwa ukitia bidii na uisome kwa uhakika lazima utapita. Pia ni somo ambayo, na pia somo la historia kwa sababu mi napenda historia kwa sababu historia inakufunza mambo vilivokuwa kitambo, watu walikuwa na fanya nini, watu walikuwa wanashiriki aje, na pia ni somo ambayo nilikuwa na kipita kwa uhakika sana.

Naam kwa uhakika, mimi ni mtu ambaye napenda kula samaki. Samaki ni chakula ambacho ni kitamu sana, na pia inaongeza manufa mingi kwa akili ya binadami yeyote. Inaweza kusaidia ukuwaji wa ubongo wako, sana sana kwa watoto wandogo. Watoto wanapokua wandogo, unapata wana, daktari anaweza, anahimiza mzazi alishe mtoto samaki. Pia mimi ni mtu ambaye napenda kule samaki ambayo imekarangwa, samaki ambayo imechemshwa Samaki nichakula kitamu halafu pia huwa unawezaikula na kitu yoyote, unaezaikula na ugali ama pia sima, unaezaikula na uwali, unezaikula na viazi na pia huwahaichukui muda mwingi kupika halafu pia samaki huwa ni bei rahisi unawezainunua katika ikiwa ndogo ama pia ikiwa kubwa na himiza kila mtu wajaribu kupika samaki ni chakula kitamu.

Kwa kusema kweli, mi ni mtu ambaye huwa sipendi kusubiri kwenye mstari. Kusimama kwa foleni huwa inanifanya nisikie kizunguzungu na kichwa huwa napata kinani wanga. Mi ni mtu ambaye napenda kusaidiwa haraka haraka na kwa upesi. Sipendi kusimama kwa sababu huwa unapata watu wanakuanga wengi kwa foleni, unasikia kizunguzungu, unasikia mwili kuchoka. Na pia hua kusubiri kwenye mstari hua inapoteza muda mwingi sana. Nafadhalisha mtu anapotaka kuenda pahali ajue kwamba kama huko kuna watu wengi ama unaeza raukia mapema asubuhi ili uweze kusaidiwa haraka kabla watu wengi hawajajaa katika foleni. Alafu pia siku hizi nashukuru mtandao kwa sababu, sio lazima uende kwa ofisi, unaeza piga simu na tuseme kama shida yako ilikuwa kusaidiwa katika maybe kwa pesa ama nini, unapiga simu na wanakusaidia hapo na hapo, si lazima uende katika ofisi upange mstari.

Kwa siku, ninahakikisha kwamba ninaoga marambili. Asubuhi, ninapotoka, ninapoelekea kazini. Na pia, jioni, ninaporudi kabla nilale. Kwangu mimi, ni mtu ambaye napenda usafi kwa ukweli. Na napenda kuchukua wakati wangu kujisugua vizuri ili niweze kung'ara. Na usafi ni kitu ya maana kwa sababu unapoenda nje na utakua na watu. Tena si vyema watu wakisikia ukinuka ama hau una harufu mbaya. Ni vizuri kutilia maanani kuwa mtu msafi.

Jambo ambalo ni muhimu kwangu mimi, ikikuja kwa mambo ya dini, ni heshima ya pahali pa ku kuomba, kwa mfano, unapoenda mskitini ni vizuri na ni muhimu kwamba uvae nguo ya heshima. Pia unapokuwa hapo usipige kelele mingi wakati kuna mahubiri na mafunzo Jambo lingine la dini ni muhimu kwangu ni kwamba ni vizuri kuwa na maarifa kuhusu dini. Ili pia hiyo ndo inaweza kuku ongoza kwa kila jambo unapofanya duniani.

Swali naona ni kwamba nimeulizwa niambie kuhusu mchezo unaopenda katika olimpiki. Mchezo ambao naeza shiriki katika olimpiki ni mchezo wa kuogelea. Labda nieleze kwanini napenda huu mchezo. Napenda mchezo kuogelea kwa sababu ni mchezo ambao ni mchangamfu, hauna mambo mengi na ni wa kuburudisha. Je unakumbuka mchezo olimpiki uliofurahia kutazama naam nakumbuka mchezo olimpiki ambao nilifurahi kutazama ni mchezo wa kuogelea. Ilikuwa siku ambao mimi kibinafsi sikuwa najumuika katika mashindano lakini nilikuwa hapo kushabikia marafiki zangu. Mchezaji ambaye nampenda kwa olimpiki ni mimi mwenyewe kibinafsi. Ninahisi furaha wakati wa mchezo wa olimpiki kwa sababu hata kama ninashabikia ama ni mimi naogelea ama siogelei huwa ni mchezo wa furaha wa kuigiza na pia kufurahisha watu. Na pia unaposhinda huwa unapewa medali.

Kwa kusema ukweli, mimi si mtu ambayo napenda chakula cha haraka kwa sababu chakula cha haraka huwa mara mingi, huwa ina mafuta mengi na haina manufaa katika mwili ya binadamu yoyote. Kwangu mimi, napenda chakula ambayo, unaenda katika soko, unaeza kujinunulia viungo, unakuja nyumbani, unajipikia kwa utaratibu, kisha unaweza we mwenyewe kibinafsi kwakikisha kwamba umeosha chakula yako ikakua safi. Kwa sababu we mwenye ndo umeona jinsi ume pahali uliponunua kama ni chakula freshi ukakuja ukajipikia na pia ukajiandalia na ukakula.

Kwa kusema kweli, mimi si mtu ambaye napenda kununua vitu mtandaoni. Mi ni mtu ambaye napenda kuenda kwa maduka zenyewe, niweze kuangalia vitu ambavyo vinauzwa, kisha ninaeza kujichagulia mwenyewe. Kitu moja ambayo sipendi na vitu za mtandaoni ni kwamba, vinavyo kaa katika mtandaoni si vile vitakaa ukiletewa. Kwa nini napenda vitu ambavyo unaenda kuji kuvinunua we mwenyewe ni kwa kuwa Ukienda kwa duka we mwenyewe unaweza kujichagulia vitu vya aina mingi na vinavyokupendeza.

Naamu kwa kweli mini mtu ambaye ni napenda kufa saa kwa sababu saa ni pambo ambayo hua inakurembesha na pia hua inafanya ukae vizuri. Napenda saa ya aina mingi, napenda saa ya nyusi, napenda saa ya goldi na pia napenda saa ambayo si kubwa wala sindogo sana. Kuna saa aina nyingi lakini mimi napenda kunua saa yangu Dubai.

Mimi ni mtu ambaye napenda kusafiri na GPS. Kwa sababu, GPS wana nisaidia kujua mahali, mahali ambapo unataka kuenda. Kwa mfano, ninaposafiri kutoka hapa hadi kuenda mjini. Na tusemi kuna pahali mjini, pahali nataka kuenda na sipajui ni wapi kwa kamili. Naezaasha GPS yangu na ize kunipeleka hadi hapo ambali nataka. Teknolojia imeleta umarufu wengi na faida mingi kwa sababu Sikuwezi si lazima uwende ukiulizia watu, ukitembea ni wapi ambapu nataka kuenda ila Unatumia tu simu yako na itakufikisha mahali ya mbapu nataka kuenda.

Nilipovuka kutoka mwaka ujao, hadi mwaka huu, nilisherekea mwaka kwa namna nzuri. Nilikuwa katika nchi ya Tanzania na ilikuwa wakati mzuri kwa sababu nilikuwa na ndugu zangu na mpenzi wangu. Tulienda katika hoteli fulani ambapo palikuwa na viwasha moto ya kueza kututumbuiza, pale kulikuwa na mziki, chakula nzuri nzuri, mandhari ilikuwa ya kupendeza. Na pia tulikutana watu wa aina mingi, tulikutana wa Tanzania, wa hindi, wa Pakistani, wa Kenya. Nilikuwa muda mzuri kwa sababu kulikuwa na furaha mingi, tukishukuru tulieza kuona mwaka mpya. Pia naeza ambia watu watembee Tanzania kwa sababu Tanzania ni ni inshi nzuri.

Mkate ambayo ni napenda ni mkate nyeupe, mkate ambayo hauna hauna mafuta mengi na pia haujakauka sana. Napenda mkate ambayo ni nyepesi na pia haita nisumbua tumbo yangu na haijapikwa na unga mwingi. Mkate wa kampuni ambayo napenda hapa Kenya ni mkate wa Broadways kwa sababu mkate huu unakuanga tamu sana na pia bei yake ni rahisi.

Nchi ambayo ni ngependa kutembelea ni nchi ya London, iko katika Europe. Ni nchi ambayo unapata. Pana mambo mengi ambayo inaendelea pana mahali ambapo watalii wanaweza tembea, kazi inafanywa kwa vizuri. Pia nchi nyingine nazasema ni nchi nchi ya Dubai. Dubai ni pahali pazuri pa watu waristi, wanaeza enda watembea wangalie, kuna mandhari mzuri ambayo inapendeza sana. Natamani inchi iyo sababu ni inchi ambayo mandhari yake ni nzuri. Kito ambayo nakumbuka fulani kusu inchi io nilicho kisikia ni kwamba. Pana pahali pengi ambapo mtu yoyote anaenda huko anaeza tembea na pia anaeza furaiya akikuwa huko. Kitu ambayo ningelezia, ningependa kuona nikiwa huko ni wanyama, watu, utamaduni na vitu mingi kitu ambayo nahisi, nikifikiria kuhusu safari ni furaha na pia kutia bidii ili niweze kuwa na pesa ya kufika huko.

Mji ambao ningependa kutembea dunia ni mji wa Asia ama tuseme China. Nasema China kwa sababu mi ni mtu wa mwana biashara. Na kama mwana biashara, napenda sana kuenda pahali ambapo unaeza pata, unaenda kununua vitu zako, unakuja kuuza nchi yako. Na pia China ina teknolojia mingi ambao unapata ma nchi zingine hazijapata kuwa nazo. Hao ni watu ambao kwa katika teknolojia wako mbele, katika vitu vingi wako mbele. Ningependa kuenda huko ili niweze kujua mengi na kusoma mingi. Na pia ninufaike kwa biashara.

Chakula ninachopenda kukula jioni ni chakula ni matunda. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye ninaamini ni vizuri kukula mapema ili chakula katika mwili wako iyeze kutumika vizuri baada kabla ulale. Kwangu mimi mi sipendi chakula nzito nikule alafu niende nilale. Kwangu mi napenda kukula vitu kama tunda kama vile ndizi, kama vile paipai, kama vile parachichi, kama vile machungwa. Yani chakula ambayo unapata, haitaji, yani si chakula mzito katika mwili ya mtu.

Swali inasema niambie kuhusu shughuli zako za wikendi. Unaweza kushiriki nini unafanya nini jumamosi na jumapili? Kwangu mimi jumamosi ni siku yangu ya kufanya usafi na kuhakikisha kila kitu ni safi, nguo safi nyumba ni safi. Alafu kisha baada jioni ya jumamosi, naezaamua niende nje katika klabu nisherekw na marafiki zangu. Jumapili ni siku yangu ya kupumzika, ili niweze kujitayarisha kwa wiki ambayo inafuata. Na mahali naeza enda nikunywe kahawa ni katika kafe fulani hapa hivi karibu na pahali naishi. Je unakumbuka mambo ya kawaida unayoyafanya. Mambo ya kawaida ambayo nafanya ni kama niko kwa nyumba natazama runinga. Kama niko nje naenda kushiriki na marafiki zangu katika mambo ya aina mbalimbali. Kama kuenda kuangalia wanyama pori, kama kutembea. Na ni nani mnaojiskia pamoja nao wikendi naweza kuwa na wazazi marafiki zangu. Ama na marafiki zangu. Nam mimi hutumia jumamosi kama siku yangu ya kupumzika na pia kuandika mipango yangu ya wiki ambayo itakuwa inakuja.

Kwa hakika, mi ni mtu ambae natumia mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii ambayo mi natumia ni mitandao kama vile. Mitandao kama WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok na mitandao hizi zinanisaidia kwasiliana na watu mbalimbali, mandugu, marafiki, wazazi, mpenzi wangu. Pia mitandao hizi pia inanielimisha kwa mambo mbalimbali napotaka kujifunza kitu kipya natumia mitandao huu kusoma. Pia kama nataka tu kujiburudisha na kuangalia video aina mbalimbali natumia mitandao. Alafu kitu chamushwa ni kwamba mitandao imenisaidia katika kazi yangu naweza kufanya kazi katika nyumba ama nikikua inje kupitia mitandao. Kwa hivyo mitandao imeleta manufaa mingi katika jamii yetu na imeeza pia kutusaidia kuraisisha mambo mingi kwa dakika kidogo na ili tusiweze kuupoteza wakati.

Kwa mara nyingi, mi ni mtu ambaye natuo michango sana. Unawezapata michango ambayo ni meweza kufanya. Ni michango ya kusaidia watu ambao wanataka kwenda shule na huwawezi kwenda shule. Ama tuseme kutuo michango kama ili ya kusaidia watu ambao wanataka kulipa pesa ya hospitalini ambayo imewashinda. Ama pia kuchanga mambo ambayo itasaidia wasichana katika jamii, kwenda shule, kununuliwa nguo na vitu vya aina mbali mbali. Iyo ndo mchango mbao mimi hutoa mara kwa mara.

Jambo ambayo ninafanya ili kutia moyo wenzangu ni kuhakikisha kwamba mimi kwanza kama kibinafsi nafanya vyema katika maisha yangu. Ya pili ni kwamba mi ni mtu ambaye sipendi kuongea mabaya kuhusu watu ama watu wengine. Hivi inahakikisha kwamba wenzangu wanaweza kutiwa moyo ili waeze kufanya mazuri katika maisha yao. Pia, nachukua fursa na wakati kukuongelesha na kuwatia moyo ili wasikati tamaa.

Kwa wiki, ambayo wiki ina siku saba, unapata kwamba mimi ni mtu ambaye nafanya mazoezi mara sita ama mara tano kwa wiki. Mimi ni mtu ambaye napenda mazoezi sana kwasabu mazoezi inafanya tuwe na afya mzuri, tuwe wachangamufu na pia kuzuia magonjwa mbalimbali kama shida ya presha, kama shida ya roho na ya aina zingine. Mazoezi pia inakufanya uwe mchangamufu unapoanza kazi yako ili unaeza kufanya kazi kwa bidi na pia unajisikia kwa kweli una afia njema neeza himiza watu wengi wawe wachangamufu unawafanya mazoezi.

Ninaezaanza kwa kusema kwamba mimi napenda chakula safi, chakula ambayo inaongeza afya kwa mwili yako. Pia mimi huwa si mtu ambaye anakula kila pahali. Nasema hivi kwa sababu, mi ni mtu ambaye napenda chakula ambayo naona ilivyo pika, pahali ilinunuliwa, na chakula ambayo kuna ladha tamu. Kwa mara mingi, kitu ambayo inaweza nikasirisha ni mtu akipika chakula ambayo ina ladha mbaya. Mi ni mtu ambaye nafurahia chakula kitamu kime karangwa vizuri na mchuzi wake ni tamu.

Ni rangi gani ninayopenda zaidi na naionea wapi? Mini mtu ambaye napenda rangi nyeusi kwa sababu rangi nyeusi na rangi nyeupe. Kwa sababu hizi ni rangi ambayo kama ni nguo ukivaa rangi nyeusi uneza valia na kitu yoyote. Yaani inaendana na rangi nyingine, pia rangi nyeupe. Kwa nyumba, napenda ukuta ikiwa na rangi nyeupe kwa sababu inafanya nyumba ikae vizuri na inakaa ya kukaribisha mtu yoyote. Namiliki nguo ya rangi nyeupe na rangi nyeusi Napenda hii rangi kwa sababu napovaa hua natokea vizuri sana sababu rangi yangu ya ngozi ni nyeeupe mahali naona hii rangi kwa mara kwa mara ni kwa magari, kwa nyumba, kwa pahali popote ni rangi ambao unaezaipata kwa urahisi.

Kwa kusema kweli, sijawahi kufanya yoga. Lakini, sijawahi fanya sijawahi enda kufanya yoga ambayo unalipia na unaenda katika gym ili ufanye. Nilisha jaribu mara moja kwa nyumba, lakini si kwa na umaarufu mwingi sana jinsi ya kufanya na sijui kama niliifanya vizuri. Lakini ni mewahi kuijaribu na niliona kwamba ni ni ni nzuri na singumu lakini pia ukipata mtu ambaye anaweza kuelekeza vizuri ambaye ambaye anajua kuifanya ni mazoezi mzuri ya kufanya naweza himiza kila mtu aweze kujaribu kufanya yoga.

Swali ni naenda hospitali mara ngapi kwa mwaka. Kwa kweli, mi si mtu ambaye nagonjeka mara kwa muara. Kwa mwaka, naweza enda mara tatu. Mara moja inezakua tu kuenda kwa daktari kuniangalia tu kama naendelea vizuri. Ama wakati ambapo unapata baridi imekuwa nyingi na nimepatwa na homa. Naeza enda katika hospitali kutembelea daktari. Aeze kunisaidia dawa ili niweze kupata nafuu. Kwasabu mi ni mtu ambaye panapokua na baridi mingi, huwa nafungana kifua.

Niambie kuhusu kinywaji unachokipenda zaidi. Kinywaji ambayo nakipenda zaidi ni maziwa. Kwa sababu maziwa ni kinywaji ambayo inaleta nguvu, inaleta manufaa mingi katika mwili ya binadamu, na pia maziwa inakufanya. Maziwa ni kinywaji ambayo ni tamu sana Kwa kweli, mimi ni mtu mbae napenda chai sana Mimi si mtu mbae napenda sukari Kwa saa nikikunywa chai yangu huwa siweki sukari Alafu pia sipendi kahawa kwa sababu kahawa Ineweza leta shida mingi ya kiafya Juisi pia inalingana juisi gani kama ni ile juisi ambayo unajitengenezea nyumbani ni sawa, lakini hizi zingine huwa zina sukari mingi kama wakati huu ninavyo ongea sahizi na kunywa chai yangu mimi napenda chai moto nzuri kabla ni lale ili iweze kunipea mwili joto kwa mwili aliyefanya nipende chai ama maziwa ni mama yangu mzazi kwa sababu mama yangu kila jioni ningepotoka shule napata kwamba anakitengeneza chai ama tuseme kama niko nimetulia napenda kutengeneza chai unahisi vipi baada ya kukunywa chai, huwa nahisi vizuri huwa nahisi furaha na inaniburudisha tu wakati nimetulia tu na kunywa chai natazama runinga na pumzika ama tuseme na piga gumzo kwa simu na marafiki zangu na nikikunywa chai.

Unapenda kutumia muda na familia yako vipi kwa kusema kweli mini mtu ambaye na heshimu na heshimu familia yangu, na heshimu pia wakati ambao tunachukua kama kimoja kukaa vizuri kama familia. Kwa ngu mimi, mini mtu ambaye napenda nikiwa na familia yangu, labda tupike chakula mzuri, labda tutazame runinga, vipindi ambavu tunapenda, ama pia tuende tutembee mahali pengi ili tuweze kujiburudisha. Kwa kusema kweli tunaishi wakati ambao kila mtu anafanya mambo mingi Yaani wengine wako shule, wengine wako kazini na unapata huwa tunasahau kutenga wakati ili tukae na wapendwa wetu Naeza himiza kila mtu Ata kama unapata kazi mekuzuia, maso mekuzuia Usiwai sahau familia yako, usiwai sahau mahali ambapo umetoka kwa sababu yote ya naezapita lakini watu ambao wacha kushikilia kwa sana ni familia yako.

Mimi ni mtu kwanza, swali ni unapenda kuwa mahali paina gani. Nilivyokuwa naanza kusema ni kuwa, mi ni mtu ambaye napenda pahali pana amani, pahali ambapo hapana ugomvi mwingi. Kama kwa mfano ninaamua kusoma kitabu, mi hupenda kujitenga niende mahali ambapo hapana kelele mingi, hapana mambo mingi ambayo itanizuia nisisome. Pia napenda mahali ambapo pana miti mingi. Tuseme kama niko inje nimeenda kutembea, kuangalia mandhari, kuangalia jinsi vile dunia ni nzuri. Napenda pahali kuna miti mingi kwa sababu utasikia ndege wakilia, uone wanyama. Mahali pa mwisho pia ninapo penda ni bahari bahari ni kitu nzuri kwasababu ni maji hapo unaeza ogelea unaeza ka uji burudishe kwangu mimi napenda bahari sana sana.

Luga ambayo ningependa kujifunza ni luga ya kifaransa. Namna kijua lakini sikijui vile sana nakielewa kidogo. Kifaransa ni luga ambayo inavutia. Ata unapowasikia wafaransa wakitunga nyimbo na wakiimba. Kuna vile wanavuimba hadi unapata we mwenyewe inakuvutia. Ama vile wanavyo ungea. Yani kifaransa ni kiluga kitamu sana sana na kwa kweli ningependa kujifunza. Ata wakati neza tumaini kuenda ufaransa, ninapokuwa huko isikuwe ngumu kwangu mimi kujieleza ama kuongea. Nomana nataka kujifunza kusababu nikenda ufaransa itakuwa raisi kwa mimi kuongea na watu, kutafuta marafiki, kujuwana na kupiga gumzo.

Swali ni napenda rangi gani kwa ukuta wa chumba. Rangi ambayo kwa kweli mimi ni napenda na naona kwamba inavutia ni rangi nyeupe. Rangi nyeupe ni rangi nzuri sana na ni rangi ambayo ukieka katika chumba chako inafanya chumba yani ikae ni kama ikona maisha. Ni rangi ambayo unapata huwa haina maneno mingi na inavutia kwa kweli. Ninaeza ambia kila mtu wakijenga nyumba yake ajaribu kwa rangi nyeupe kwa sababu ni rangi nzuri.

Naam, mimi nimewai kulima na kwa hakika mimi ni mkulima bora zaidi. Nakumbuka nilipokuwa mdogo, umri wa tuseme miaka kumi na tano. Nimelima nikapanda mahindi, nimepanda maharagwe, nime panda mboga kama skuma, kama kabeji, pia nimepanda viazi. Nafurahia ukulima kwa sababu ukulima ni sanaa. Inamanisha kwamba uko na kipawa cha kwenda pale kwa shamba. Kukuza kitu kutoka ikuwe ndogo hadi ikue kubwa. Na pia kulima inaleta manufaa. Tuseme kama kwa mfano, upande mahindi, Unaweza uende, uneza enda uuze hizo mahindi ikuletee pesa, unaeza uza maharage ikuletee pesa, uneza uza sukuma ikuletee pesa, kabeji ikuletee pesa. Na ninaweza washauri watu wengi wafanye ukulima kwa sababu ukulima ni mzuri, unapata unajipandia mboga zako na vitu zako ili uweze kupata kipato na pia upate chakula.

Na eza penda kujifunza sanaya kupika keki. Ni napoka hivi, nimegundua kwamba kupika keki ni kitu bora kusababu ukijua kupika keki, uneeza pata pesa, uneza pata wateja wengi ambao wanataka wasaidie kuuza, wauzie keki. Na pia itaweza kufanya uifathi pesa mingi kwa mfano kieza kuwa na familiyako kuna watoto, kuna buwana na tusemi kwa mba awa watoto wanapenda kufanyi wa shereza uza kusiku za kuzaliwa kuliku wende ununuwe keki inje wewe kama mzazi unezamua ujitengineze ili uweze kufathi pesa.

Mimi ni mtu ambaye nafadhalisha kufanya mazoezi jioni kwa sababu asubuhi mimi hua sipendi kuamka mapema alafu pia kwa mara mingi mimi ni mtu ambaye ni mchangamufu jioni jioni naeza fanya kazi mingi, naeza pika, naeza osha nyumba, naeza fanya mazoezi, naeza pika chakula Kwangu mimi ni mchangamfu jioni ene niko na nguvu mingi jioni ilhali asubuhi huwa bado mimi ni mtu wa kupenda kulala.

Mahali paibada ni mahali ambapo naenda maramoja kwa wiki, kwangu mimi huwa naenda siku ya juma, na siku ya juma ndo siku ambayo huwa ni na wakati wakuenda mahali paibada. Ni mahali pazuri kwa sababu lazima uende na heshima, lazima uende na uvae nguo mzuri ya heshima na uwe na upendo kwa wengine. Na ni pazuri kwa sababu unaenda kushiriki kwa kuomba na kumsifu mungu.

Kwa kusema ukweli, mimi huwa ni mtu ambaye napendelea baridi kushinda joto. Nasema hivi kwa sababu, hali ya anga ambayo inabaridi inanifanya niwe mchangamfu naweza kufanya kazi mingi sana. Na pia naeza tulia na niweze kufanya vitu vya sanaa mingi. Mimi ni mtu ambaye sipendi joto kwa kweli kwa sababu joto inakufanya usikie ni kama umechoka mwili, huna nguvu, hauna hutaki kufanya mambo mengi lakini mimi napendelea baridi kushinda joto. Halafu kitu ingine ni kwamba ukukoa na joto mingi sana ukienda nje wakati jua inachoma. Inaeza kuharibu ngozi, unaeza parara, unaeza kaa vibaya kuchoka. Na pia joto mingi hua kwa binadamu yoyote vile, unapata inakufanya usikie mwili yako una uchovu mwingi kwa kweli. Sa mimi nafadhalisha baridi.

Tabia ninayopenda kwa wengine kwa uhakika ni tabia ya watu ambao wanapenda kueshimu binadamu yoyote. Pia watu ambao wana ukarimu kwa wingi. Alafu pia watu ambao hawanyanyasi wenzao kwa madharau au kwa tabia ambayo sio nzuri. Kwangu mimi naezasema watu wakarimu, watu ambao wanabidii watu ambao wananidhamu ni tabia ambayo inanivutia sana.

Kwa uhakika vile, mimi si mtu ambaye ninapenda kujaribu vitu vipya sana kwa sababu huwa ni na uoga ya kwamba tumbo itaniuma ama pia sita hisi vizuri vile. Napenda kujaribu chakula vipya kama nona zinalingana na chakula mbayo nimewahi kula. Lakini kujaribu chakula ambayo kwa kweli ninaona tu hii imepikuwa na vitu ambavyo sijui ama sivitambui. Huwa nina ogopa. Ninaweza onja kidugo lakini siwezi kula kwa uwingi.

Swali ni unapofuraha kuwa nyumbani unafanya nini? Ninapo kuwa nyumbani, mimi ni mtu ambaye napenda kupiga gumzo na wazazi wangu, napenda pia kustarehe, kupika chakula, kwenda kusalimia majirani wangu ambao tumelelewa nao tangu utotoni. Pia napenda kusaidia mamangu kufanya kazi ya kulima, kupanda miti, hizo ni kazi ambao huwa zinanifurahisha mimi kibinafsi. Alafu pia ni kiwa nyumbani napenda pia kusikiliza ushauri ya wazazi wangu kwa sababu bibilia ina tuagiza kwamba unaposikia mzazi wako maisha yako yataongezewa. Kwa hivo mimi ni mtu ambaye napenda sana kuwa na familia yangu Tujumwike pamoja, tupige gumzo, tusaidiane kikazi, tusome pamoja na pia kuwa tunawakati mzuri nyumbani.

Kwauhakika, kila mtu katika maisha analengo yake la kufanya. Na swali hii inauliza kwamba nilengo gani lamuda mrefu una kazini. Mini mtu ambaye ni nandoto za kujiandika na nisiandikwe katika kazini. Sina ndoto ya kufanyia mtu kazi maisha yangu yote. Nataka siku moja niweze kujiandika na nijifanyia kazi mimi kibinafsi. Lengo langu siku moja ni kujiajiri niekebiashara zangu ili zieze kunipa faida na pesa.

Swali ni ninafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana. Kwa mara nyingi ni napojipata kuwa niko nyumbani kwangu na napumzika. Huwa napenda kutazama vipindi vya aina mingi naeza kuwa natazama filamu filamu ambayo unapata niya kuburudisha na kustarehesha ama pia ninezamua nipike chakula kizuri ambayo nimekiona nataka kukijaribu ama niamue pia nilale ile niweze kupumzisha mwili wangu.

Swali ni programu gani ya simu hutumia kila siku? Kwangu mimi, programu ambayo napata mara nyingi huwa natumia ni TikTok, Instagramu na Whatsappu. Hizi ni programu ambayo huwa zinanisaidia katika mawasiliano na wapendwa wangu pia kwa kufanya kazi ya kila siku. Na naeza imiza mtu yeyote atumie hizi programu kujifunza na kufanya mengi.

Kwangu mimi filamu ambayo naipenda kwa sababu swali inauliza, niambie kuhusu filamu yako unayoipenda zaidi. Filamu ninayoipenda zaidi na aliyeandika hilo filamu anaitwa Tyler Perry na ni filamu ambayo inaitwa Sisters, yaani Madada. Ni filamu ambayo ni drama na inatumbuiza kwa sababu huwa inaelezea maisha ya kisasa na vitu ambavyo vinaendelea katika maisha ya kisasa. Mara ya kwanza nilipoiona ilikuwa mnamo mwaka elfu mbili kumi na moja na niliitazama katika runinga. Aliyeleta hamu ya filamu hii ni aliyeiandika ambae ni Tyler Perry kwa sababu unapata anapoandika filamu ni mtu ambae ana ubunifu mwingi kwa zaidi naam na ningependa kuiona tena na tena kwa sababu ni ya kufuraisha na kutumbuiza.

Kwa kweli, mimi si mtu ambaye ninaeka picha zangu mtandaoni. Mini mtu ambaye napenda kukuwa na privacy ya yangu. Alafu pia kwa mara mingi, mini mtu ambaye sipendi watu wakiwa katika biashara zangu mara kwa mara. Kwangu hivi, mini mtu ambaye napenda kuweka mambo yangu kisiri, pia kuficha mambo zangu ili watu wengi wasijue. Maramoja moja huwa naeza weka picha mtandaoni lakini kwa wingi huwa sipendi kuweka picha mtandaoni.

Swali ni niambie kuhusu chumba unachokipenda nyumbani. Chumba ambayo nakipenda kwa kweli na kwa sana ni chumba yangu ya kulala kwa sababu ni kikubwa na pia nimekipanga vizuri na lilinakaa vizuri kwa hakika. Chumbani mwangu, kitanda yangu ni kikubwa na pia naweza kucheza katika kitanda, kulala bila kusikia ni kama nimefinyika hata kama naeza lala na dada yangu Ju nakumbuka ni nini kinachofanya chumba hicho kipendeke, nimeweka taa nzuri ambayo inapendeza, ndo mana nasema ni chumba ambayo inakaa vizuri shughuli ambayo naezaifanya pale naeza kula chakula changu kwa kitanda ama kwa kiti kwa sababu pia kwa chumba yangu kuna kiti Naeza sikiza mziki nikilala naeza panga tu maisha yangu hapo nikiwa katika chumba changu Nahisi vizuri ninapokuwa katika chumba hilo kwa sababu huwa inanituliza na nasikia furaha.

Chakula ninayokula kwa mara nyingi, ni chapati, mchele au sima. Sana sana hii ni chakula ambao kwanza ni rahisi kupika. Na kwa mfano kama tusemi unakula chapati, chapati unaeza yakula na maharagwe, unaeze ikula na ndengu, unaeze ikula na nyama, unaeze ikula na kabeji, yani vitu wa aina vingi. Lakini shida moja na chapati ni kwamba huwa inachukua mda mwingi kuupika. Ingine ambayo unaeza sema napenda kukula kwa mara nyingi ni napenda kula mchele na maharagwe, mchele na nyama na pia ni raisi kupika alafu pia kwa ugali, ugali pia ni chakula mzuri kwa sabu ukikula hua inakupea nguvu na unaweza kupika na mda mfupi Unaeza kula ugali na mayai, na mboga, ugali na maziwa na pia ni chakula ambayo tu katika desturi la jamii ya kikenya ni chakula ambao watu wengi wanapenda kuila.

Kinywaji gani cha baridi nachopenda. Kwa kweli, tuanze na kusema mimi si mtu ambaye napenda sukari. Sipendi sukari sana kwa sababu sukari huwa inaribu afya yako. Sa kwa hivyo nezasema kwamba kinywaji cha baridi ambacho nakipenda kwa sana ni maziwa mazo ni kinywaji ambayo unayipenda kwa sababu ni tamu unezaikula na keki, unezaikula na mkate ama pia napenda maji baridi kwanza wakati ambapo joto ni jingi sana mi ni mtu ambaye nezasema kwa kweli napenda kunywa maji baridi ili iweze kutoa joto mwilini Naam, hizo ni vinywaji vile ambavo mimi napenda kunywa mara kwa mara.

Niambia kuhusu njia ninayo tumia kupumzika. Unaweza kuelezea nini kinachokufanya utulie. Kitu ambayo inaeza nifanya nitulie ni mziki. Mziki ninapousikiza kama nimetulia kwa nyumba yangu. Inezafanya nitulie na nisiwe na pupa mingi. Ya pili, mazoezi kama meditation, unapata inafanya nitulie na nisiweze kufikiria mambomingi ila tu niwe katika huo muda nafikiria tu mambo ya vile ambavyo nitatuliza akili yangu. Sikumbuki muda haswa ambao nilijifunza jambo ili lakini nakumbuka kwa hakika, nilipo ijaribu ni kitu ambayo nilifurahia kwa kweli. Naeza chukua tuseme muda kama muda nusu saa, halafu nimalize. Ninapopumzika, ninapomaliza kupumzika huwa nahisi, nimetulia kwa uhakika na mwili yangu iko, naskia freshi.

Mimi ni mtu ambaye napenda kulala mapema. Kwa mfano tuseme kama sina kazi nyingi sana, ama siku, hiyo siku nimeeza kumaliza kazi zangu mapema, nimeoga, nimepumzika, alafu nikaenda kulala, mapema, huwa napata kuamka, mapema. Alafu ili ndo niweze kumaliza kazi ya siku inayofuata.

Mimi ni mtu ambaye napenda kunywa chai, lakini sika hawa. Kuandaa chai si ngumu kwa sababu unatia maziwa yako katika sufuria, unaiacha kwanza itokote yani ichemke, kisha unaongeza vikombe vyako vya maji ambayo unaona inakutosha, kisha unaeka majani na unaacha iive. Huwa natengeneza chai ya asubui ama jioni. Nina viongeza ndaniyake ni majani, kwa sababu majani inafanya chai iwe tamu. Naipenda kunywa nyumbani, nikiwa na wazazi wangu kwa nyumbani kwetu, pia hata hotelini. Minye mtu kama nimemaliza kukula chakula, ndapata kuliko niagize soda, ndapata kwamba nagiza chai nipewe. Unahisi jinsi gani bila kinywaji chakocha kawaida Kwa kweli nispokunywa chai huwa nasikia ni kama sijisikii mimi ama sijisikii vizuri.

Naam, mimi ni mtu ambaye napenda kuvaa kofia, lakini pia inalingana ni wakati gani na naenda wapi. Tuseme kama naenda kazini na ni diku ya jumatato ama jumapili, huwezi kuva kofia unapoenda kazi. Lazima uvae nguo ambavyo vinaonyesha kwamba unaenda ofisini. Lakini kama ni weekendi na tunaenda kupanda mlima na kuna jotobjingi, ama tuseme tumeamua kuenda tu kutembea, unapata mara kwa mara, natapata nikivaa kofia, ili inikinga katika jua kali, na jua isinichome.

Kwa kusema kweli, mi ni mtu ambaye sipendi chakula inayo mafuta mingi kwa sababu chakula ambayo ina mafuta mingi kwanza ni chakula ambayo inanichafua roho. Pili, chakula ambayo ina mafuta mingi mara kwa mara unapata si mzuri kwa afya ya mtu yeyote. Chakula ya mafuta mingi inaeza kulutea ugunjwa kama ya roho, ugunjo kama diabetes na ya wa sukari. Na huwa si chakula kizuri kwangu mimi napina chukula mbaye na mafuta kidogo sana na haina jani hijatumbukizo katika mafuta mingi ili uweze nieze kukinga na kuchunga afya yangu.

Kwangu mimi, ninafadhalisha upepo sana, lakini huwa spendi AC. Nafadhalisha upepo kwa sababu upepo ni iko kila pahali ineletwa na mti, lakini AC unapata inatoka katika labda gari, na labda saa zingine utapata si hewa safi. Kwangu mimi, naeza chagua upepo, lakini si AC.

Mimi ni mtu ambaye napenda kuamka mapema, lakini mapema yangu naeza sema kwamba labda ni saa tatu asubui. Sipendi kumka ile mapema ya kurauka zaidi kwa sababu mapema kama hiyo huo unapata mara kwa mara. Sitakuwa mchangamfu na ama labda pia sitaweza kufanya kazi yangu vizuri. Mimi nafadhalisha niamke mapema yangu ya saa tatu ili kama usingizi wangu umetosha naeza amka nifanye kazi zangu kwa utaratibu na niweze kukamilisha.

Kinywaji ambayo napenda kunywa asubuhi ninapoamka. Kwanza napenda kunywa maji kwa sababu ni vizuri kunywa maji. Kwanza maji moto. Maji moto ni mzuri kwa sababu huwa ina Majimoto ya ndimu hua inasafisha tumbo yako. Halafu ninapoanza kukunywa staftahi yangu ya asubuhi. Napata kwamba mimi napenda kunywa chai. Chai ni kinywaji bora kwa sababu unaweza kula chai na mkate, chai na chapati, chai na maandazi na pia chai na ndizi ni kinywaji ambao napenda kunywa asubuhi yangu, asubuhi zote ninapoamka.

Mimi mtu ambaye napenda kuenda madukani asubuhi na mapema kabla jua itue. Ama pia ninapoamua kuenda jioni naeza pata napenda kuenda jioni wakati watu si wengi barabarani ama pia watu kwa duka sio wengi ili nisiweze kupanga foleni kubwa na niweze kupoteza muda mwingi katika duka. Kwangu mimi kweli napenda labda niraukie asubuhi ama niende jioni kabisa.

Naam, kwa kweli nishawahi kuenda kuona maonyesho ya sanaa. Nakumbuka mnamo mwaka elfu mbili kumi na tano, nikiwa katika shule upili, kulikuwa na maigizo ya sanaa tufauti kama kudensi, kuiimba, pia kusoma vitabu. Nakumbuka mashule mingi ziliungana pa moja ili ikakua kompetitioni kubwa zaidi. Na ninakumuka shule ambayo ilikuwa inashinda ingezawadiwa pesa nying sana. Tuliweza kuona hizo mashindano na ilikuwa wakati mzuri kwa sababu tulipata kujuna na mashule mingi, tukazungumza, tukapiga gumzo, tukawa marafiki na pia tukaona vile shule mbalimbali wanavyofanya sanaa zao kwa njia mbalimbali. Kwa hivyo mimi huu ulikuwa muda ambao niliweza kuona mengi na pia kujua mengi.

Wakati wangu wa mapumziko ninapokuwa kazini ni wakati wangu wa naweza amua nitazame labda filamu ambazo nazipenda katika YouTube ama pia ninaweza amua nitoke nje ofisi nitembee kidogo kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda mazoezi napenda kutembea ili niwe na nguvu na niwe na afya nzuri ama kama niliingia kazini na sikubeba chakula changu cha asubuhi naweza toka nje na watu wangu ambao tunafanya kazi pamoja tutafute pahali pa kukula tukipiga gumzo ili ikifika saa nane tukirejea ofisini huwa tumepumzisha akili ili tuweze kufanya kazi wakati mwingine.

Unamkumbuka mwalimu gani kutoka shule? Mwalimu ambaye siwezi kumsahau kwa uhakika ni mwalimu alienifunza hisabati na pia mwalimu wangu wa kiswahili. Alikuwa mwalimu mzuri kwa sababu alikuwa mwalimu alie na roho safi, alikuwa mwalimu ambaye kwa kweli hakuwa na dharau na alieza kufunza na roho moja kabisa mwalimu wangu wa kiswahili. Na pia mara kwa mara, angetuhimiza, tusome na tutie bidii, lakini kwa kweli mwalimu wangu wa hisabati alikuwa na dharau mingi, na angewapenda wanafunzi wengine na achukie wengine. Lakini kitu kilichonifunza ni kwamba vitu mingi ata mtu akikutendia vibaya usiweke kwa roho wewe tu tenda wema na uende zako. Lakini naeza sema kwamba katika hao wote wawili nilikuwa na kitu ambayo ningeweza kujifunza na nijue na nisome.

Swali ni eleza hali ya hewa Leo. Leo hakujakuwa na jua wala hakujakuwa na baridi ama mvua. Kumekua tu na mawingu lakini nakumbuka nilipoamka asubuhi ya Leo. Jua ilikuwa lakini haikuwa ile ya kuchoma kwa zaidi. Kwangu mimi nafadhalisha joto kwa sababu joto inaeza kufanya uende uogelee Unaeza enda kutembea kama pia haijawaka kwa wingi sana Lakini kwa sana sana napenda kuogelea wakati ambapo kuna joto Nimevaa tu dera kwa sababu dera ni nguo ambao ni nyepesi na haina joto nyingi Kwa kweli napenda aina hali ya hewa ya mawingu kwa sababu unapata si baridi alafu tena pia si joto Yani namanisha kwamba hali ya anga imetulia. Nataka kufanya nini katika hali hii ya hewa. Panapokuwa na mawingu ni naeza amuwa tu nitulie kwa nyumba na nistarehe kibinafsi.